Nilipenda somo la biolojia nikiwa shuleni kwa sababu lilinisaidia kuelewa mwili wa binadamu afya na jinsi viumbe hai wanavyoishi. Somo hili lilinifanya niwe na hamu ya kujifunza zaidi kuhusu maisha na sayansi kwa ujumla. Pia lilikuwa rahisi kuelewa kwa sababu lilihusisha mambo ya kila siku tunayoyaona na kuyapitia.